Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yaliyo nifundisha ujuzi wa mawasiliano na kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Nilijifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kuelezea mawazo yangu kwa njia inayo eleweka. Hii kmenisaidia sana katika mazingira ya kazi kwa sababu mawasiliano mazuri hupunguza migogoro na huongeza ufanisi. Pia nilipata mafunzo kuhusu usimamizi wa muda. Nilijifunza kupanga kazi zangu kulingana na vipaumbele na kuhakikisha ninamaliza majukumu kwa wakati. Kabla ya mafunzo hayo nilikua naweza kuahirisha mambo lakini sasa nina mpangilio mzuri na nidhamu zaidi. Mafunzo mengine muhimu yaliyo husu, mendeleo binafsi na kujiamini. Niliifundishwa jinsi ya kukabiliana na changamoto kupokea maoni kutoka kwa wengine na kujifunza kutokana na makosa yangu. Hii imenisaidia kua sio tu kikazi pia kibinafsi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kutumia teknolojia na mifumo ya kisiasa. Kisasa, kazini yamenisaidia sana. Dunia ya kazi imebadilika haraka na kuwa na ujuzi ya kidijitali. Kuna nifanya niwe tayari kwa mazingira ya kisasa ya kazi najua mafunzo yaliyonisaidia vizuri ni yale yaliyo niongezea ujuzi kwa mawasiliano, usimamizi kwa muda na kujiamini. Imenifanya niwe mfanyi kazi bora na mtu bora kwa jumla.

Siku za mvua zina nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu kwa sababu hubadilisha kabisa hali ya siku yangu. Tofauti na siku za jua ambazo huwa na haraka na shughuli nyingi nje. Siku za mvua hunifanya nipunguze mwendo na kuwa mtulivu zaidi. Kwa kawaida, ninapoamuka na kusikia sauti ya mvua ikinyesha juu ya paa au dirishani nahisi hali flani ya amani na utulivu. Ni kama dunia nzima imeamua kupunguza muendo kwa muda. Moja ya shughuli ninazopenda kufanya siku za mvua ni kukaa ndani na kujipanga vizuri kwa siku hiyo. Naweza kuanza kwa kutengeneza kinywaji cha moto kama chai au kahawa halafu nikikaa karibu na dirisha nikiangalia mvua ikinyesha. Hii hunipa muda wa kutafakari mambo mbalimbali kuhusu maisha yangu, mipango yangu na malengo yangu ya badaye. Siku za mvua hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina zaidi kuliko siku ya kawaida. Pia, ninapenda kusikiliza muziki wa utulivu sana siku za mvua. Muziki huendana sana na hali ya hewa ya baridi na sauti ya mvuwa. Wakati mwingine, nachagua nyimbo za polepole zinazo saidia kupumzisha akili yangu. Muziki huu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri ndani ya nyumba. Mbali na kusikiliza muziki napenda pia kutazama filamu au vipindi vya kuvutia. Siku ya mvua ni muda mzuri wa kukaa chini na kufuatilia hadithi nzuri bila kuhisi hatia ya kutoka nje. Naweza kuchagua filamu ya kusisimua, ya kihistoria au hata ya kuhamasisha kulingana na hisia zangu siku hiyo. Kutazama filamu hunisaidia kuburudika na pia kujifunza mambo mapya kupitia hadithi mbali mbali. Kitu kingine nachopenda kufanya siku za mvua ni kusafisha au kupanga chumba changu. Kwa sababu niko ndani kwa muda mwengi, ninaona ni fursa nzuri ya kupanga vitu vyangu vizuri. Ninaweza kupanga kabati, kusafisha meza yangu au kupanga faili na nyaraka. Hii hunifanya nijisikie ni nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Wakati mwingine, siku za mvua huwa na muda ni muda mzuri wa kujifunza kitu kipya. Ninaweza kusoma kitabu, kuangalia mafunzo mtandaoni au kujifunza ujuzi mpya. Kukuwa siendi nje sana, nina muda wa kuekeza katika maendeleo yangu kibinafsi. Hii hunifanya nitumie siku ya mvua kwa njia yenye faida badala ya kuiona kama siku ya kukaa tu bila ya kufanya kitu. Siku za mvua pia hunifanya nitamani kula vyakula vya moto na vya faraja. Naweza kupika chakula ninachokipenda au kutengeneza supu ya moto. Chakula cha moto katika hali ya baridi hunifanya nijisikie vizuri zaidi na kuongeza hali ya faraja ndani ya nyumba. Kwa upande mwingine, ikiwa nina majukumu ya kikazi au masomo, ninatumia siku ya mvua kama fursa ya kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Kwa kuwa watu wengi hukaa ndani, mazingira hukua tulivu zaidi na hunisaidia kuzingatia kazi zangu kwa makini. Kwa ujumla, siku za mvua kwangu ni siku za huzuni, si siku za huzuni, bali za utulivu, za kutafakari na kujitunza. Ni muda wa kupunguza mimi ninaona kama baraka inaelekea nafasi ya kupumzika.

Moja ya mazoezi ambayo nimejenga katika maisha yangu ni tabia kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Hili ni zoezi ambalo hali kuja kwa urahisi mwanzoni, lakini bada ya muda nilitambua kuwa lina athari kubwa sana katika afya yangu ya mwili na akili. Mwanzoni nilianza kwa sababu nilitaka kuboresha mwonekano wangu na kujisikia vizuri kuhusu mwili wangu. Lakini badae nikagundua kuna faida zake na ni zaidi ya mwonekano wa nje. Nilianza pole pole sana. Sikuanza kwa mazoezi magumu au ya muda mrefu. Nilianza kwa dakika chache tu kila siku. Kama kutembea kwa kasi, kufanya mazoezi ya kunyosha misuli au mazoezi mepesi ya nyumbani. Kilichokua muhimu zaidi siyo ugumu wa mazoezi bali uthabiti. Nilijifunza kuwa kufanya kitu kidogo kila siku ni bora kuliko kufanya kitu kikubwa mara moja halafu kukiacha. Kadri muda ulivyopita nilianza kuona mabadiliko. Mwili wangu ulianza kuwa na nguvu zaidi, stamina ikaongezeka na hata usingizi wangu ukawa bora. Nilihisi pia kuwa na nguvu zaidi wakati wa kufanya shughuli za kila siku. Hata kazi ambazo zilikuwa zinanichosha haraka hapo awali zilianza kuwa rahisi. Faida nyingine kubwa niliogundua ni kuhusu afya ya akili. Mazoezi yamenisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninapofanya mazoezi, akili yangu hupata muda wa kupumzika kutoka kwa mawazo mengi. Ni kama ninatoa mzigo niliokua nimeubeba siku mzima. Baada ya kumaliza mazoezi nahisi mwepesi, mtulivu na mwenye mtazamo chanya zaidi. Pia zoezi hili limenifundisha nidhamu. Ili kudumisha mazoezi ya mara kwa mara, nililazimika kupanga muda wangu vizuri, nilijifunza kuweka ratiba na kuifuata. Hata kama siku hiyo siku sikujisikia sana kufanya mazoezi, nidhamu hiyo imenisaidia pia. Katika maeneo mengine ya maisha ya kazi na mipango ya kibinafsi. Changamoto zilikuwepo pia. Kuna siku nilihisi uchovu au kukosa motisha. Lakini nilijifunza kuwasia lazima kila siku iwe kamilifu. Kitu cha muhimu ni kuendelea kurudi kwenye ratiba na kutoacha kabisa. Hilo lilinisaidia kujenga uthabiti na uvumilifu. Mbali na mazoezi ya mwili. Nimejenga pia zoezi la kutafakari mara kwa mara. Hili ni tabia kuchukua muda kufikiria kuhusu maendeleo yangu. Makosa niliofanya na mambo niliotaka kuboresha. Kujitafakari kunanisaidia kukuwa na kukuwa mtu bora zaidi kila siku. Kwa jumla zoezi bora linalojenga ni kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kwa sababu linaboresha afya yangu. Limeongeza kujiamini ya kwangu na limenifundisha nidhamu na uthabiti. Limekuwa sehemu muhimu kwa maisha yangu na linaendelea kunisaidia kukua kimwili na kiakili.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Na kwa kweli, ni moja uzoefu ambazo siwezi kusahau kwa uraisi. Kuona bahari kwa mara ya kwanza ilikuwa kitu cha kushangaza sana kwangu. Nilipofika na kuona maji makubwa yasio na mwisho mbele yangu. Nilihisi mshangao na heshima kwangu na ukubwa wa asili. Bahari inapo peke wake ambao huwezi kuelezea kikamilifu mbaka uione macho yako mwenyewe. Kitu cha kwnza kilichonivutia ni ukubwa wake, tofauti na ziwa au mto bahari inaonekana kwa kwa kama haina mwisho. Kiangalia mbali, unaona tuu maji yakikutana na anga. Hiyo hunifanya kutafakari kuhusu ukubwa wa dunia nafasi yangu ndani yake ni hisia na unyenyekevu kwa sababu unatambua kuwa kuna mambo makubwa zaidi kuliko wewe. Sauti ya mawimbi nayo ni kitu chingine cha kipeke. Mawimbi yanayopogongo ufukwe. Yanatoa sauti ya utulivu lakini pia yenye nguvu. Wakati mwingine mawimbi huwa madogo na tulivu. Na wakati mwingine hukuwa makubwa na yenye nguvu. Sauti hiyo inaweza kukutuliza sana. Haswa ukiamua kukaa kimya kusikiliza tu. Watu wengi husema kuwa sauti ya bahari ni kama muziki kwa asili na ninaweza kuelewa kwa nini wanasema hivu. Harufy ya hewa ya bahari pia ni tofauti. Hewa huwa safi na yenye, unyevu nyevu kidogo. Unapovuta kumzi karibu na bahari. Unahisi kama mapafu yako yamejaa hewa safi kabisa. Hilo pekee linaweza kubadilisha hali ya siku yako. Nilipopata nafasi ya kutembea ufukweni. Nilifurahia sana kuhisi mchanga chini ya miguu yangu. Kutembea bila viatu kwenye mchanga laini ni hisia nzuri sana. Mchanga huu baridi kidogo. Karibu na maji na joto zaidi mbali na maji. Hisia hizo ndogo ndogo ufanya uzoefu kuwa wa kipekee zaidi. Pia nilipata nafasi ya kuingia majini kidogo. Maji ya bahari yana uchumvi, hiyo yahisi tofauti ya maji ya buawa au mto. Kuelea ndani ya maji ya bahari ni rahisi kidogo kwa sababu ya chumvi iliopo. Hilo lilikuwa jambo la kufurahisha kujifunza kupitia uzoefu. Zaidi ya uzuri wake, bahari hunifanya nitafakari kuhusu maisha. Mawimbi yanayokuja na kuondoka bila kuchoka kama vile changamoto na manifanikio ya maisha ya mwanadamu. Wakati mingine maisha yanakuwa tuliku kama bahari isiyo na mawimbi, wakati mingine yanakuwa na mawimbi makubwa yanayotujaribu. Lakini kama bahari kila kitu hupita kwa muda. Ujumla, kuona bahari ni uzoefu unaoguza moyo na akili kwa wakati mmoja, ni mahali pa burudani, tafakari na utulivu, bahari hunikumbusha ukumbwa wa dunia, uzuri wa asili na umuhimu wa kuthamini kila wakati ninaoupata wa kushuhudia vitu vizuri maishani.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo karibu kila mtu upitia katika maisha ya kila siku. Inaweza kuwa ni mstari wa benki hospitali duka kituo cha basi au hata kwenye hafla flani. Kupande wangu, jinsi ni navyejisi kusubiri kwenye mstari hutegemea mazingira, muda ni nausubiri na hali yangu ya siku hiyo. Mwanzo ni kabisa, nikiwa ni mefika mahali na kuona mstari mrefu, mara nyingi na hisi hisia ya kukosa uvumilivu kidogo, akili yangu huwanza kufikiria mambo kama jii, ndachilewa, au kwa nini niwe hapa muda mrefu hivi, hii ni hali ya kawaida kwa sababu watu wengi kupenda mambo yaende haraka na kwa ufanisi. Hata hivyo, kadri muda unavyo pita, nimechifunza kubadilisha mtazamo wangu kuhusu kusubiri, badala ya kuwana kama kupoteza muda, nimeanza kuyuna kama fursa kidogo ya kupomzika au kufanya kitu kingine kidogo. Kwa mfano, nikiwa kwenye mstari, naweza kuangalia simu yangu, usoma habari au kujibu ujumbe, wakati mwingine, naweza kutazoma mazingira ya nayoni zunguka kuchunguza watu na mienendo yao. Kusubiri pia kuna nifundisha uvumilivu. Dunia ya sasa imezoea kasi kubwa sana hasa kutokana na teknolojia. Tunapopata huduma polepole. Tunaweza kuhisi kukasirika. Lakini kusubiri kunanikumbusha kuwa. Siki laki tukinaweza kufanyika papo hapo. Kuna mambo yanahitaji muda na siki la uchelewe shaji ni jambo baya. Wakati mwingine, kusubiri kwenye mstari hunipa muda wa kutafakari na weza kufikiria mipango yangu ya siku hiyo na malengo yangu au hata mambu madogo niliyukuwa nimepuuza. Ni kama mapumziko mafupi yasiopangwa ingawa si mapumziko rasmi inaweze kuwa na manufaa makubwa kama mtu ataweza kuutumia vizuri. Lakini pia ni ukweli kwamba kuna nyakati ambayo kusubiri kunaweza kukasirisha. Hasa kama huduma ni pole pole sana bila sababu ya msingi katika hali kama hiyo. Ninajaribu kujituliza na kukumbuka kwa kukasirika hu kufanya mstari usonge haraka. Kujituliza hunisaidia kulinda amani yangu na ndani. Pia, nimegundua kuwa jinsi, watu wanavyojipanga kwenye mstari inaweza kuwenyesha tabia zao, wapa wanaweshimu utaratibu na wapo, wanaojaribu kupita mbele bila mpalingilio, ilo hunikumbusha umuhimu wanithamu na kuheshimu hakia wengine. Kwa ujumla, ninapojikuta ninasubiri kwenye mstari na jihisi kwanjia tofauti kulingana na hali, lakini nimejifunza kutumia muda huu kuwa manufaa yangu, kusubiri unifundisha uvumilivu, utulivu na uwezo wa kukubali mambo nisiyoweza kuyathibiti. Badala ya kuona kama napoteza mudatu ni menza kuyuna kama sihimu ya kawaida ya maisha ambayo inaweza kuwa na maana ikiwa nitachagua kuitumi vizuri.

Kwa kawaida, ninaposherekea sikukuu, ninajaribu kuifanya iwe siku ya furaha, umoja na shukrani. Sikukuu kwangu si tu mapomziko kutoka kazini au masomoni, bali ni muda wa kukutana na watu ninaowapenda na kuimarisha mahusiano yetu. Inaweza kuwa ni sikukuu ya kitaifa, kidini au hata siku maalum ya kifamilia, lakini jambo muhimu zaidi ni maana ya siku hiyo. Kwanza kabisa, mara nyingi huanza kwa maandalizi, maandalizi yanaweza kuwa kusafisha nyumba kupamba kidogo au kupanga chakula maalumu. Ninapenda mazingira yawe safi na kuvutia kwa sababu hilo huongeza hali ya sherehe. Hata kupika chakula maalumu au kununua vitu vya ziada, hunifanya nijisikie kuwa siku hiyo ni tofauti na siku za kawaida. Siku kuu ninapenda kutumia muda na familia au marafiki. Tunaweza kukaa pamoja, kukula pamoja, kuzungumza na kucheka. Mazungumzo ya pamoja ni sehemu muhimu sana kwa sababu hutukumbusha historia yetu. Uzoefu wetu wa pamoja na mipango yetu ya baadaye. Wakati mwengine, tunaweza kukumbuka sherehe za zamani na kulinganisha na za sasa. Jambo ambalo huleta furaha na hisia za ukaribu. Chakula ni sehemu kubwa ya sherehe zangu. Siku kuu mara nyingi huambatana na vyakula maalumu ambavyo hatuvipiki kila siku. Inaweza kuwa nyama ya aina fulani wali pilau au vyakula vya asili. Chakula kinaposhirikishwa huleta watu pamoja kwa njia ya kipekee. Ninapenda pia kusaidia jikoni au kushiriki katika maandalizi. Kwa sababu, hunifanya nijisikie kuna sehemu ya tukio. Mbali na chakula, burudani pia ni muhimu. Tunaweza kusikiliza miziki, kucheza au hata kutazama kitu cha kuvutia pamoja. Muziki hasa huongeza hali ya furaha na shangwe wakati mwengine sherehe huwa za utulivu na wakati mwengine huwa na shangwe kubwa kulingana na aina ya siku kuu. Pia, ninajaribu kutumia siku kuu kama muda wa kutafakari na kushukuru. Ni muda mzuri wa kuangalia nyuma na kuona mambo mazuri yaliyotokea katika maisha yangu. Kushukuru kwa afya, familia na fursa ninazopata na hunisaidia kuanza kipindi kipya kwa moyo mzuri.

Katika Marekani, mpira wa kirugby umekuwa ukikuwa haraka zaidi kupitia ligi za kitaalamu inayoitwa Major League Rugby. Ligi hii ilianzishwa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, na sasa ni mahali ambapo timu bora zaidi za rugby union nchini humo zinashindana kila msimu. New England Free Jacks, moja ya timu bora na yenye mafanikio makubwa hivi karibuni ni New England Free Jacks, timu hii inatokana na Boston, Massachusetts. Na ni imekuwa ikishindana kwa nguvu katika Major League Rugby. Walishinda mataji ya ligi kwa mfulilizo. Wakishinda ngao za ubingwa mnamo elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne na tena elfu mbili ishirini na tano. Jambo linalowafanya kuwa mojawapo wa timu zinazoonekana kama nguvu ya kawaida katika ligi. New England Free Jacks wanajulikana kwa mchezo imara. Uliopangwa vizuri, ushirikiano mzuri katika uchezaji na uwezo wa kusonga mbele. Hata wanapokutana na changamoto kubwa. Mafanikio yao ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa wanajenga historia ya ushindani thabiti nchini Marekani. Timu zingine zenye ushindani mkubwa ni Houston, Cybercats, Seattle Seabulls, San Diego Legion, Old Glory D.C. Kwa upande wa ligi ya rugby union nchini Marekani New England Free Jacks sasa ndio moja ya timu bora zaidi kwa mafanikio ya hivi karibuni na ushindani thabiti ndani ya major league rugby. Ikiwa una timu kama Houston Cybercuts, Seattle Seawolves, San Diego Legion na All Glory DC pia zinajulikana kwa ubora wao na ushindani katika michuano ya kitaalamu ya rugby.

Kitu cha kwanza ninachofanya ninapoanza kazi ni kujiandaa kiakili na kimwili siku nzima. Ninaamini kwamba mwanzo mzuri ni wasiku huathiri namna zote itakavyo kwenda. Kwa hivyo, hata sijaingia rasmi kwenye majukumu nachukua dakika chache kujipanga na kuweka malengo ya siku. Ninapofika kazini au kuanza kazi yangu. Jambo la kwanza huwa ni kuangalia ratiba yangu ya siku. Natazama majukumu niliyowekea ama niliyopewa. Na kuyaweka kwa mpangilio wa kipaumbele. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani inaitaji umakini wa haraka na ipi inaweza kusubiri. Kwa kufanya hivyo naepuka kuchanganyikiwa na pia naweza kutumia muda wangu kwa ufanisi baada ya hapo huangalia mawasiliano muhimu kama barua pepe ujumbe au taarifa zote mpya zinazohusiana na kazi. Hii ni muhimu kwa sababu wakati mwingine kuna mabadiliko au maelekezo mapya ambayo yanaweza kuathiri mpangilio ya siku. Ninapenda kuwa na taarifa sahihi kabla ya kuanza kazi yoyote ili nisiingie kwenye makosa yanayoweza kuipukika. Kisha huandaa mazingira yangu ya kazi ikiwa ofisini nahakikisha dawati langu ni safi na limepangwa vizuri nadhani mazingira safi husaidia akili kuwa tulivu na kuongeza umakini. Ikiwa ninafanya kazi kwa kutumia kompyuta nahakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri kama mtandao, programu, ninazohitaji na vifaa vingine. Sipendi kuanza kazi halafu katikati nikutane na tatizo ambalo ningeweza kulitatua mapema.

Ndiyo, nimewai kusafiri sehemu kathaa mzuri, lakini kuna sehemu moja ili niacha na kumbukumbu ya kipekee sana. Nili safiri kuenda eneo lapwani, mahali penye bahari tulivu, mchanga muope na upepu mwanana. Ilikuwa safari ya kupumzika na pia kujipa muda wa kutafakari maisha. Nilipofika huko kwa mara ya kwanza. Kitu chakwanza kilicho nivutia ni sauti ya mawimbi ya bahari. Kulikuwa na utulivu wa aina flani ambaho upatikani kirahisi mjini. Harufu ya chumvi ya bahari, upepo unavuma taratibu. Na mwanga wajua juu ya maji vilinifanya njisikie huru na mwenye amani. Nilitembea ufukweni, asubuhi na mapema. Nikiwa sina haraka ya kuenda popote. Ilikuwa ni wakati wa kuachilia mawazo mingi na kujipa nafasi ya kupumua. Wakati wa mchana nilifurahia vyakula vya eneo hilo. Hasa samaki waliopikwa kwa njia kienyeji. Ilikuwa na latha tofauti na ile nilio izoea jumbani. Pia nilipata nafasia kuzungumza na watu wa eneo hilo. Na kulifurahia ukarimu wawo. Walikuwa wakarimu wenye tabasamu na tayari kushiriki hadithi zao kuhusu maisha yao ya kila siku karibu na bahari. Hitu kingine kilicho nifurahisha na machweo ya jua. Jua ilipukua likizama. Angali likuwa na rangi ya machungwa waridi na zambarao. Zilisimama. Nilisimama kimya nikitazama mabadiliko ya rangi ya ngani nikihisi kama muda umesimama kwa sekunde chachi ilikuwa ni moja ya nyakati zile. Unazo tamani zidimu milele. Mbali na pwani pia nimewai kusafiri maeneo ya milimani. Safari ya milimani ilikuwa tofauti kabisana ya bahari. Huko kulikuwa na hewa safi na manthari ya kijani kibichi kilapande. Kupanda milima kulihitaj inguvu na uvumilivu. Lakini nilipofika kileleni na kuwana mantari pana chinichi unyangu. Nilihisi fahari na furaha kubo. Ilikuwa ni hisia ya ushindi na ubinafsi. Safari hizi zilinifundisha mambo mengi. Kwanza nilijifunza umuhimu wa kupomzika na kujiondoa kwenye ratiba ya kila siku. Pili nilijifunza kwamba dunia ina uzuri mwingi ambao mara nyingi hatuhuoni kwa sababu ya shugli nyingi. Pia niligundua kuwa safari kusafiri hukupanua mtazamu wa maisha hukufundisha kuheshimu tamaduni tofauti na kuthamini kile ulichonacho.